Mawingu leo ni nyeupe kama theluji naupenda sana unavong'a unapendeza.

Najitayarisha kuenda dukani kununuwa chumvi. Chumvi yangu imeisha.

Nina gaoni yangu nzuri sana. Nitavalia siku ya sherehe ya dada yangu.

Mimi na marafiki zangu huwa tunatengeza sherehe pale nyumbani ambapo tumezaliwa, tunapika chakula ya haina mbali mbali kwa mfano, kuna nyama choma, kuna ugali, kuna chakula tofauti tofauti ya vienyeji, na kisha tunanunua vinyuaji mbali mbali, hivyo ndivyo tunasherekea mafanikio ya timu yetu.

Siku ya wikendi kwa mfano inakuanga siku ya jumapili na jumamosi. Na siku ya jumamosi huwa nafanya usafi kwa nyumba. Naosha zile nguo ambazo nimekua nikivaa kazini. Nangarisha nyumba yangu pia viombo pia naziosha. Siku ya jumapili huwa najitayarisha asubuhi kwenda kanisani. Na nikitoka kanisani huwa naenda hotelini na kula chakula ambacho nakipenda. Naam.

Nina vifaa vingi vya teknolojia. Kwa mfano nina simu. Nina kompyuta nina televisheni nina radio lakini kifaa ambacho siwezi kaa bila ni simu. Simu ni kifaa ambacho inaeza fanya mambo mingi. Kwa mfano naeza tumia simu kuongea. Kufanya kazi zangu za mtandaoni. Na weza kuzungumuza naweza kufunza wanafunzi kutumia rununu yangu. Siwezi ishi bila.

Ninatamani kusikiliza muziki leo. Ni ya aina gani inafaa. Labda muziki wa zamani, ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinazoburudisha moyo hau nisikilize rumba. Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Itachagua wimbo wakupendeza. Ni usikilize ukijirudiya. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na uzuni, muziki unakondolea. Ukiwa na furaa, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu ananiona. Nita furahiya bila aibu.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua maitaji ya nyumbani. Hau ni pumzike tu nyumbani, nisome vitabu, nina kitabu moja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, na hatujamuona kwa muda. Iyo ni wazo nzuri, nitachukua zawadi ndogo labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango nzuri turidhike wote.

Siku njema uanza hasubui. Aswa wakati unapotoka. Wende kazini. Urudi jioni.

Mimi hununua vitu kutumia simu yangu. Haswa kwa mtandaoni, kuna vitu ambavyo hua nanunua kutoka mtandaoni kutumia simu yangu kama vile nguo, chakula, radio, televisheni, haya yote nimenunua mtandaoni. Kwa mfano ya mitandao ambayo mimi hununua vitu ni kama vile TikTok, Facebook na X.